Mimi nanajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuchukua hatua kadhaa za msingi na za busara. Kwanza, ninatambua hatari mapema kama vile ujimbo wa kutisha maoni ya kuuthi na viungo visivyo salama. Hili niweze kuepuka kuingiliwa. Pili, ninatumia neno siri imara na mara nyingi. Uthibitisho wa hatua mbili ili kuhakikisha akaundi zangu zinabaki salama. Pia, ninaeka mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii kuthibiti nani anaona tarifa zangu. Zaidi ya hapo, napenda kuto kushirikisha taarifa binafsi kama namba ya simu, anuani za barua pepe au picha zenye dhamani ya kibinafsi. Ikiwa vitisho vinaendelea, ninaweza kuripoti kwa huduma za mitandao ama mamlaka husika. Mwisho, ninashirikisha tatizo za watu wa kuaminika kama familia au marafiki ili kupunguza hofu na msongo wa mawazo. Pia ninatumia programu za usalama kama antivirus na kuepuka kubonyeza viungo visivyo salama. Kwa jinzi hizi, ninaweza kutumia mtandao kwa furaha na usalama.

Ndiyo, napenda maua. Maua univutia kwa sababu yana uzuri wa asili na uleta hisia za amani na furaha. Ninapoyaona au kuyatazama. Unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na unifanya nijiskie vizuri. Pia maua yana rangi na harufu nzuri zinazo pendeza na mara nyingi huwakilisha upendo, matumaini na shukrani. Kwa jumla, napenda maua kwa sababu uniletea furaha na kunifanya kudhamini mazingira ninayoyazunguka yanayonizunguka.

Hali ya hewa ya leo inaonekana kuwa ya kati, sio ya joto kali sana. Wala baridi kupita kiasi. Kuna mawingu kiasi angani, jambo linalonifanya jua lisichome sana. Na linaashiria kuwa huenda mvua ikanyesha au ikanyesha kidogo baadaye. Hali hii inaleta hewa safi na baridi ya kupendeza. Kuhusu joto najisikia vizuri na nipo huru. Kwa sababu joto iko katika kiwango kinacho. Ruhusu kufanya shughuli bila kuchoka haraka. Sijihisi kufadhaika kwa joto wala kubanwa na baridi kwa sababu ya hali hii ya hewa. Nimevaa nguo za wastani kama shati au sweta nyepesi ili nijilinde endapo baridi itaongezeka au mvua ikianza kunyesha. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inanipa utulivu wa kimwili na akili. Si kali na inaniruhusu kufanya kazi zangu kwa umakini. Katika hali hii ya hewa, napenda kufanya shughuli kama kusoma, kufanya kazi zangu za kila siku au kutembea kidogo kwa sababu mazingira yanakuwa tulivu na yanatia moyo. Kwa ujumla ni hali ya hewa inayofaa kwa kazi na kupumzika pia.

Mimi usherekea siku kuu kadhaa za kidini, kitaifa na kifamilia. Kulingana na umuimu wake za tamaduni zetu kwa mfano siku kuu ya kidini kama krismasi au pasaka. Usherekea kwa kula chakula maalum kutowa zawadi na kushirikiana na familia na marafiki. Siku hizi ni za furaha na utowa nafasi ya kushirikiana na wengine katika hali ya upendo na mshikamano. Ambapo mara nyingi kuna sherehe za uma, michezo, maonyesho ya kitamaduni na matukio ya kijamii. Siku hizi kuthibitisha historia yetu mafanikio ya taifa na utowa fursa ya kusherehekea pamoja kama jamii. Zaidi ya hayo kuna siku maalum za kifamilia kama siku ya kuzaliwa, harusi au matukio mengine ya familia. Ambapo husherehekea kwa pamoja, kwa kula, kicheko na furaha kwa ujumla kusherehekea siku kuu, kunasaidia kuunganisha familia, jamii na kuenzi dhamani ya tamaduni na dini.

Ndiyo, mimi huifadhi vitu vya thamani kwa makini. Vitu vya thamani vinaweza kuwa wenye kifedha, kisikolojia au kihisia kama fedha, zawadi muhimu, nyaraka za lazima, au kumbukumbu ya za familia. Nina hakikisha vinahifadhiwa mahali salama ambapo hakuna mtu anayeidhinishwa, anaweza kufikiria ili kuzuia uharibifu au upotevu. Zaidi ya hapo, uhifadhi kitu cha zamani si tu kwa sababu ya mali yake, bali pia kwa maana ya kihisia vitu fulani hutoa kumbukumbu, furaha na amani ya kili. Hivyo ni muhimu kuyahifadhi vizuri. Kwa hivyo, ninahakikisha ninayavumilia nayatunza na kuyahifadhi kwa utaratibu ili yawe salama kwa muda mrefu.

Ndiyo, napenda wote wawili, paka na mbwa, lakini kwa sababu tofauti. Kwa upande wa mbwa nawadhamini kuwaminifu wao na urafiki mkubwa kwa binadamu. Mbwa mara nyingi ni walinzi wazuri. Wanapenda kucheza na wanasaidia sana katika kazi mbali mbali. Kama ulinzi, wakoaji na hata kusaidia watu wenye ulemavu. Uwepo wao, uleta furaa na ufanya mtu, ajisikie salama na kupendwa. Kupande wa paka. Navutiwa na utulivu wao na tabia ya kujitegemea. Paka ni wasafi, hawitaji wangalizi mwingi sana na maranyingi ufaa kwa watu wanaopenda mazingira tulivu. Pia ni wanyama wenye mapenzi yao ya kipekee hingawa huyaonyesho kwa namna ya polepole. Kwa hiyo, chaguwo kati ya paka na umbwa utegemea mtindo wa maisha ya mtu.

Kazi ninayo dhamini zaidi ni kazi ya uwalimu kwa sababu inamchango mkubwa sana katika kujenga jamii na taifa kwa ujumla. Mwalimu humlea mtu kiakili, kimaadili na kijamii. Kupitia uwalimu, watu hupata maarifa, stadi na mwelekeo wa maisha unaowasaidia kujitegemea na kufanya maamuzi sahihi. Bila walimu, taaluma nyingine zote zisingekuwepo kwa sababu kila mtaalamu hupitia mikononi mwa mwalimu. Pia kazi za kiafya kama udaktari, uuguzaji nazidhamani sana. Hizi ni kazi zinazolinda uhai wa binadamu moja kwa moja. Wakati mtu ni mugonjwa au yuko hatarini wahudumu wa afya huwa mstarii wa mbele kumsaidia. Vile vile kilimo ni kazi ya msingi sana inayo stahili kuthaminiwa bila wakulima hakuna chakula na bila chakula hakuna maisha ingawa mara nyingi kazi hii huthaminiwa kwa kutosha mchango wake ni mkubwa sana katika kuakikisha usalama wa chakula na uchumi wa jami.

Mazoezi ya mwili nayafanya mara kadhaa kwa wiki. Kwa sababu ninaamini. Ni sehemu muhimu ya maisha yenye afya. Si lazima mazoezi yawe magumu sana. Hata mazoezi mepesi yakifanywa kwa uthabiti huleta matokea wa mazuri kwa mfano, kutembea kwa mwendo wa haraka. Kuonyesha, kuunyosha mwili au kufanya mazoezi ya kupumua, kusaidia kuimarisha mwili na kiakili. Mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nguvu na kuboresha umakini katika kazi za kila siku. Pia, hunisaidia katika kuthibiti uzito wa mwili, kuimarisha moyo na kuzuia magonjwa mbalimbali yanayotokana na kukaa sana bila shughuli. Wakati wa mazoezi, mwili hutoa homoni za furaha. Jambo linalofanya mtu ajisikie vizuri zaidi.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Hasa zile zinazo amsha fikiria na kumfanya mtu afikirie kwa kina. Hadithi za ajabu mara nyingi huwa na maudhu ya siri, miujiza au matukio ya sio ya kawaida. Yanaovunja mipaka ya kawaida ya maisha. Zinavutia kwa sababu humpeleka msomaji au mskilizaji katika dunia tofauti ilio njaa mshangao na maswali mengi. Pia napenda hadithi za ajabu kwa sababu hufundisha mafunzo ya maisha kwa njia za ubunifu. Mara nyingi, njime ya tukio la ajabu kuna ujembe mzito kuhusu madili, hofu za binadamu, matumaini na nguvu ya imani. Hadithi hizi uwasaidia watu kutafakari kuhusu maisha yao ya dunia. Inao wazunguka.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, ninaanza kwa kusikiliza mawazo na maoni ya kila mshiriki kwa makini. Kila mtu ana nafasi ya kuzungumza na ni muhimu kuelewa mitazamo tofauti kabla kufanya maamuzi au kutoa maelekezo. Bada ya hapo, nina hakikisha kazi inagawana kwa uwiano kulingana na uwezo wa kila mmoja. Kila mshiriki anapewa jukumu lake na hii husaidia kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi na bila matatizo. Ushirikiano wa kweli unahitaji kila mtu kufanya sehemu yake ya kushirikiana kwa uwazi. Zaidi ya hapo ninatumia mawasiliano ya wazi na heshima kila wakati. Nikiona tatizo ninalijadili kwa njia ya utulivu na suluhisho la pamoja. Baada ya kukulila au kuchukia, hii husaidia kuimarisha uhusiano na kufanya timu kuwa imara. Mwisho, nina hakikisha ninafautilia maendeleo na kutoa mrejesho kwa kujenga. Kushirikiana na mafanikio, kunaimiza kila mshiriki kujitahidi zaidi, kuboresha ujuzi na kufanikisha malengo ya pamoja.

Napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa mipangilio na kwa mantiki. Kila tatizo la hesabu lina hatua zake na ukizifuata vizuri unafika kwenye jibu sahihi. Hii hunifundisha uvumilivu na kunifanya nijifunze kutatua changamoto bila kukata tamaa. Pia hesabu hunisaidia katika maisha ya kila siku kama kupanga muda, bajeti na kufanya maamuzi sahihi. Hesabu siyo tu ya darasani bali ni sehemu ya maisha zaidi ya yote napata furaha na kuridhika ninapoweza kutatua tatizo gumu na kupata jibu sahihi.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Nilipofanya yoga nilifurahia sana jinsi mwili ulivyopata utulivu na mwelekeo sahihi na jinsi akili ilivyo pumzika. Yoga hunisaidia kuzingatia pumzi, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha mwili kwa mwendelezo wa taratibu. Mazoezi mbalimbali ya yoga. Kama vile kupinda mwili kusimama na kwa nafasi tofauti na kupumua kwa kina hufanya mwili unyenyeke. Unakabiliana na mvuto wa misuli na hufanya akili iwe tulivu. Ninapomaliza ninahisi amani ya ndani, nguvu kidogo na motisha ya kuendelea na shuguli zangu. Pia yoga hunifundisha uvumilivu nidhamu na umakini. Kwa sababu kila harakati lazima ifanywe kwa mipangilio sahihi. Kwa hiyo, yoga sio tu mazoezi ya mwili bali pia, kazi ya akili na nafsi. Na hii ndiyo inayonifanya nipende sana mazoezi haya.

Uzoefu wangu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kazi ya kushirikiana na wengine kwenye timu. Kazi hii ilinifundisha umuhimu wa mawasiliano, usikivu na kushirikiana kwa uwazi. Nilijifunza kuwa kila mtu ana talanta na mitazamo tofauti na kuzingatia kila mchango. Kunarahisisha kufanikisha malengo ya pamoja. Zaidi ya hapo kazi hiyo ilinifundisha uvumilivu na kutatua changamoto kwa utulivu. Mara nyingi, tatizo linaonekana ngumu mawazoni lakini kwa kushirikiana, kuzingatia hoja za wengine na kutumia mbinu sahihi, suluisho linaweza kupatikana kwa urahisi. Kazi pia ilinifundisha kujipanga, kuzingatia muda na kufanya maamuzi sahihi. Niligundua kuwa bila mipangilio na nidhamu hata kazi rahisi inaweza shindikana. Pia, nilijifunza umuuimu wa kurekebisha makosa kwa wakati na kujifunza kutokana na uzoevu.

Kueka kazi ya maisha ya kibinafsi kwa mpangilio mzuri, kunahitaji njia na nidhamu maalumu. Kwanza, mtu anapaswa kujua malengo yake binafsi, yote kutoka elimu, afya, familia, kazi na maendeleo ya kibinafsi. Kujua malengo, husaidia kuamua ni kipi kipaumbele na kipi kinaweza kusubiri. Baada ya hapo, ninapanga ratiba ya kila siku na kipengele cha muda kwa kazi binafsi. Kwa mfano, ninajua ni muda gani wa kufanya kazi, muda gani wa kupumzika, na ni muda gani wa kujifunza au kuboresha ujuzi. Mpangilio kama huu unasaidia kuepuka kuchanganyikiwa na msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo, ninajitahidi kuchanganya shughuli na binafsi. Shughuli binafsi na majukumu ya wengine, bila kuathiri kazi hii, kazi zangu. Hii inamaanisha kupanga kazi zangu ili ziendane na familia kazi au shule huku nikihakikisha kazi binafsi inatimia bila kuathiri maeneo mengine ya maisha.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Kwa mawazo yangu ni Lebron James. Napenda Lebron James kwa sababu ni mchezaji anaiyebuniwa kwa ujuzi wa kipekee nguvu na akili ya mchezo. Aina uwezo wa kupiga pasi sahihi. Kushambulia kwa nguvu na kuongoza timu yake kwa mfano wa heshima na nidhamu. Ninakumpuka mchezo mmoja wa ajabu niliona akicheza ambapo alifanya kupiga pasi ya haraka, kuruka juu ya wachezaji wengi na kuonyesha usahihi wa kushusha mpira kwa urefu. Ilikuwa ni tukio la kushangaza na kila mtu katika uwanja alishangilia. Ujuzi niliomuona zaidi katika Lebron ni mchanganyiko wa kasi, nguvu na akili ya kupanga mikakati ya michezo. Anajua lini kumlipa pasi mchezaji mwenzake, lini kumshambulia na jinsi ya kuunda nafasi. Kwa kweli, kila hatua yake ni uangalifu wenya mipangilio ya kipekee. Wakati ninaona Lebro akicheza nahisi msisimiko, furaha na shauku ya kufuatilia kila hatua. Ni kama kuona sana hai, mchezo wa kikapu unaunganisha ujuzi akili na nguvu katika kitendo kimoja. Kila mchezo unakuwa na kipekee na unakufanya uone ni kwa nini unahitaji mmoja ya wachezaji bora zaidi wa historia ya mpira wa kikapo.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mtu ambaye amenisindikiza katika hatuwa nyingi za maisha. Hasa wakati wa furaa na wakati wa changamoto, tulikutana shuleni. Tulipo kuwa bado tunajifunza na kujijenga kimaisha. Manzoni tulikuwa marafiki wa kawaida. Lakini kaedri mda ulipe pita mawasiliano yetu ya kuelewana vili zidi kuimarika na tukawa marafiki wakaribu sana. Kuna mambo mengi tunafanya pamoja. Mara nyingi tunashirikiana kusoma, kuzungumza kuhusu maisha, kushirikiana mawazo na wakati mwingine kucheka na kujiburudisha. Pia, tumekua tukisaidiane katika nyakati ngumu kama vile wakati wa msongo, wa masomo au matatizo ya kibinafzi. Ushirikiano huu ndio uliojenga msingi imara wa urafiki wetu. Kinachonifanya niwe rafiki wakweli kwake ni uaminifu, usikivu na kueshimiana. Naweza kumsikiliza bila kumhukumu, kumshahuri, kwa upendo na kuwa nae wakati ananihitaji. Vile vile pia, yeye hunipa msaada wa kiisia na kunitoa moyo nisiwe na hofu ya maisha. Ningependa kusema, kuwa rafiki yangu ni zawadi muhimu sana maishani. Urafiki wetu unifundisha maana ya kuwa na mtu anaye kuelewa, anaye kuunga mkono na anaye kutaka ufanikiwa. Kwa kweli urafiki kama huu ubatikani kirahisi na ninaudhamini sana.

Kwa kazi yangu, stadi muhimu zaidi ni mawasiliano. Hii ni pamoja naweza kusikiliza kwa makini, kueleza mawazo kwa wazi na kuelewa hisia za wengine. Mawasiliano mazuri husaidia kufanikisha kazi bila kutatizika na kuhakikisha kila mtu na shirikiana vizuri. Pia, ufikiri kwa kina na kutatua matatizo ni stadi muhimu. Kila changamoto au tatizo linahitaji uchambuzi kwa makini, kupanga mbinu za suluhisho na kuchukua hatua kwa uhusahihi. Hii husaidia kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora. Aitha nidhamu na utayari wa kujifunza ni stadi muhimu sana. Kazi inabadilika kila wakati na mtu anapaswa kuwa tayari kubadilika na kujifunza stadi mpya, teknolojia mpya au mbinu bora za kufanya kazi.

Ninawasiliano na wafanyikazi wenzangu kwa kutumia mawasiliano ya wazi, ya heshima na ya mara kwa mara. Kwanza, ninahakikisha nasikiliza kwa makini wanapozungumza, ili kuelewa mawazo maoni ya au changamoto zao kabla ya kujibu. Kusikiliza vizuri husaidia kuepuka kutoelewa na hujenga uwaminifu kazini. Pia, ninatumia lugha rahisi na iliowazi. Ninapotoa maelezo au maoni yangu. Hiyo ni kupitia mazungumzo ya ana kwa ana, simu, barua pepe au ujumbe wa kikazi. Kuhakikisha taarifa, inafikia kichwa kwa usahihi na kwa wakati unaofaa. Pia, ninapenda kuuliza maswali pale jambo haliko wazi. Ili kuhakikisha kila mtu yuko katika mwelekeo mmoja. Zaidi ya hayo ninazingatia mawasiliano ya kujenga. Hasaa panapotokea tofauti za maoni au changamoto. Badala ya kulaumu ninajitahidi suluhisho kwa utulivu na kwa ushirikiano. Hii husaidia kudumisha mazingira mazuri ya kazi na kuimarisha kazi ya timu.

Sherehe yangu ya kupendezwa kwangu ile inayokuwa na furaha, mshikamano na wakati mizuri au kushirikiana na wengine kwa mfano napenda sherehe za siku kuu za familia, siku kuu au sherehe za marafiki ambapo kila mtu anashiriki kwa furaha, kucheka na kushirikiana. Sherehe kama hizi hutoa mazingira tulivu, furaha ya pamoja na kumbukumbu zuri ambazo huzidi kubakiza hisia nzuri kwa muda mrefu. Kila kinachofanya nipende sherehe ni uwepo wa mtu na ujali, mazungumzo ya furaha, muziki na shughuli za pamoja. Hii hufanya sherehe isiwe tu, tukio, bali pia kumbukumbu ya furaha na mshikamano. Kwa ujumla, sherehe inayonipendezwa nae ni ile inayotoa furaha, mshikamano na kumbukumbu nzuri. Ikiniweka pamoja na wale ninaowajali na kunifanya nijisikie, kuthaminiwa na kushirikiana.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni mafanikio madogo na makubwa yanayopatana. Yanayo ninayo yapata kutokana na kazi zangu. Wakati nafanikisha jambo kama kutatua tatizo ngumu kumaliza kazi kwa ubora au kusaidia wenzangu kufanikisha jambo nahisi kuridhika na furaha ya ndani na hii hunipa nguvu ya kuendelea kwa bidii zaidi. Pia kuona dhamani ya kazi yangu kwa wengine hutoa motisha kubwa. Wakati mwenzangu, wateja au familia wanaponithamini au kunitambua kwa kazi ninayofanya vizuri nahisi kuwa kazi yangu ina maana na inasaidia wengine. Hii hunifanya niwe na ari ya kufanya zaidi na kwa ubora zaidi. Zaidi ya hayo, malengo binafsi na mafanikyo ya muda mrefu hunipa motisha. Kujua kuwa, kazi yangu inanisaidia kufanikisha ndoto zangu kama elimu, maendeleo na kifedha, au kujijenga kielimu na kuimarisha kimaisha. Kunanifanya niwe makini, nidhamu na kufuatilia kila hatua ya kazi kwa umakini.

Kuhusu wasilisho ninajihisi kwa umakini na heshima. Kwani ni njia muhimu ya kusambaza habari, kujifunza na kushirikiana na wengine. Wasilisho hutoa fursa ya kueleza mawazo kwa uwazi, kuelewa mitazamo ya wengine na kupata maoni yanayo saidia kuboresha kazi au ujuzi. Pia, wakati wa mawasiliano huwa na msisimuko kidogo na shahuku, hasa pale ninapokuwa na taarifa muhimu au nilizo za kuvutia kushirikisha. Hii husababisha umakini mkubwa na aria ya kufanya kazi vizuri. Ili wasikilizaji wa weze kuelewa na kunufaika na tarifa. Zaidi ya hapo, ni nahisi kwamba wasilisho ni changamoto nzuri ya kujijengia ujasiri nauwezo wa kuzungumza mbele ya watu. Kila wakati ninapowasilisha na pata uzoefu na kuthibitisha maarifa yangu kujenga ujasiri na kuimarisha uwezo wangu wa mawasiliano.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya maisha yangu, kwa sababu hunisaidia kuimarisha mwili, akili na motisha binafsi. Kila wiki, ninafanya mchanganyiko wa mazoezi. Ikiwemo kukimbia, kwenda jimu, na michezo ya kikundi kama mipira, wa miguu au mipira wa kikapu. Kwa kawaida, hufanya angalau mara nne, hadi tano kwa wiki, kulingana ratiba na shughuli nyingine. Nimegundua kuwa asubuhi mapema au jioni za mapumziko ndiyo wakati napenda kufanya mazoezi zaidi. Asubuhi hutoa nguvu ya kuanza siku kwa ari na motisha. Huku jioni ikisaidia kupunguza msongo wa mawazo badala ya kazi baada ya kazi au shule wakati wa mazoezi napanga muda. Napanga muda kuchukua pumzi kwa makini na kuzingatia kila hatua ya mwili. Baada ya mazoezi, nahisi msisimiko nguvu na furaha ndogo ya ndani. Mwili, unakua umefanya kazi vizuri na akili hufurahia hali ya utulivu. Pia, mazoezi hufundisha nidhamu, uvumilivu na kujitolea kwa sababu ni lazima nishikilie ratiba ya kila wiki bila kuchelewesha.

Ndio, napenda mchezo ya ubao, kwa sababu michezo hii huchanganya burudani, fikra na mawasiliano ya kijamii kwa njia nzuri sana. Michezo ya ubao kama drafti, chess, scrabble, monopoly au ludo hunifanya nifikirie kwa kina. Napanga mikakati na kufanya maamuzi kwa makini. Kila mchezo una changamoto yake na hilo hunisaidia kuimarisha uwezo na kufikiria haraka na kutatua matatizo. Pia michezo ya ubao hunipa fursa ya kushirikiana na watu wengine. Iwe ni marafiki, familia au hata watu wapya. Tunapocheza pamoja, kuna mazungumzo, vicheko na kujifunza, kuvumiliana au kukubali kushinda na kushindwa kwa heshima. Hii huimarisha ushirikiano, subira na uhusiano nzuri kati ya watu.

Napanga wiki yangu ya kazi, kwa mpangilio makini na kwa kuzingatia kipaombele cha kila jambo. Kwanza, naangalia kazi zote na majukumu ninayopaso kuyafanikisha katika wiki hiyo. Hii ujumusha kazi za kazini, mikutano, tare za muisho na majukumu binafsi. Bada ya hapo, ninaweka ratiba ya kila siku. Nikigawa muda wa kazi za darura, kazi za kaawaida na muda wa kupumzika. Kwa mfano, kazi muimu upewa kipaombele asubui au wakati nina nguvu zaidi. Wakati kazi zisizo na darura wekwa bada, badae siku au wakati wa jioni. Zaidi, inaitaji kujumuisha muda wa kujifunza mazoezi ya mwili na mapumziko katika ratiba ya wiki. Hii usaidia kwakikisha kuwa situ kazi inakamilika, bali pia afya yangu ya mwili na hakili inadumishwa. Pia nina angalia mitiririko isiobadilika kama mikutano ya kila wiki au tare muimu za kuripoti na nikibadilisha ratiba kidogo pali inapoyitajika. Hii usaidia kuwa na mipangilio unaofa na kuwa tayari kwa darura au mabadiliko.

Kumbu kumbu ya kutisha nilio nayo ni ile ninapo kumbuka msongamano wa ajali au tukio lililoteka hofu kubwa. Kila wakati nakumbuka tukio hilo nahisi mshtuko na hofu kidogo. Lakini pia ni fursa ya kujifunza na kuwa makini zaidi katika maisha. Kumbu kumbu hii ya kutisha inaeza kuwa tukio la ajali kuanguka kitu au tukio la gafla lililonishangaza. Kila tukio na kutisha linakuwa somo kwanza hufundisha kuwa makini kuzingatia usalama na kudhamini maisha. Baada ya kumbukumbu hiyo mara nyingi hufuatwa na kutafakari na kujipanga ili kuepuka hatari kama hiyo tena. Ingawa kumbukumbu ni ya kutisha inahimiza tahadhari nidhamu na maamuzi sahihi katika siku ya baadaye. Kwa ujumla kumbukumbu ya kutisha si tukio lililonishtua na kunifundisha umuhimu wa usalama tahadhari na kudhamini kila siku ya maisha. Na ingawa ni ya kutisha pia ni chanzo cha kujifunza na kuimarisha tabia zangu.

Ndiyo, napenda kutumia video kama mawasiliano kwa mawasiliano kwa sababu ni njia ya ufanisi wa kibinafsi na kufikisha ujumbe. Video usaidia kuona uso hisiya na ishara za mwili za mtu anayezungumza. Jambo linalosaidia kuelewa ujumbe kwa undani zaidi kuliko maandishi tu. Kwa mfano, napenda kutumia video wakati wa mazungumzo ya kazi, mafunzo au kwasiliana na marafiki na familia walioko mbali. Kwani inaweza kufanya mawasiliano kuwa ya moja kwa moja na ya kibinafsi na kupunguza uwezekano wa kutoelewana. Zidi ya hapo video inaweza kutumika kushirikisha maelezo umuhimu kufundisha au kuwonyesha hatua za kazi au mazoezi na kufanya ujumbe kuwa mwepesi kueleweka na wenye tija.

Kumbu kumbu yangu ya wakati wa kushuhudia mpira wa besiboli niya kusisimua sana. Nilikuwa nikitazama mechi ya kikundi cha mchezo wa soka na besiboli na mpira mkuu alicheza kwa ustadi mkubwa. Wakati huo, timu mbili zilikua zikishindana kwa kiwango cha juu. Kila ndolongo wa mchezo ulitulia shahaba kubwa. Nilishudia jinsi mkuu mpira alivyokuwa makini, akipiga bomu kwa nguvu na usahihi. Kila crossi na kila pitch ilikuwa na mpangilio na mbinu ya kipeke. Zilikuwa ni aina tofauti za pitch, badhi zilikuwa fastball, curveball na slider. Na kila moja ilikuwa na mbinu ya kumchangaza mchezaji kupiga kila kipigo kilichopigwa kilileta msisimuko mkubwa kwa wachezaji na mashabiki. Nilikumbuka tukio moja la ajabu ambapo mkuumpira alipiga pichi ya kipeke ambayo mchezaji alidani ataayipiga lakini ilipita kwa usahihi na ulimpiga hakuwa na nafasi ya kuguza mpira. Wakati huo shangwe kubwa ilitokea kutoka kwa wachezaji na mashabiki na nilihisi msisimuko wa furaha ya pamoja. Nikiwa ni kifikiri wakati huo nahisi kuwa mkuumpira ananguvu kubwa ya kushawishi mchezo mzima. Mbinu zake umakini na ustadi hufanya mchezo uwe wakuvutia na kusisimua. Pia hukumbusha kwanini mchezo wa baseball ni mchezo wa mbinu nguvu na ustadi na jinzi kila hatua ina maana kubwa kwa matokeo ya mwisho.

Ningependa, kuona jamii inakua kuwa salama, yenye usawa na yenye maendeleo ya kila upande. Maendeleo haya huyahusisha tu maendeleo ya kifedha, bali pia elimu bora kwa yote, afya ya jamii na ushirikiano wa kijamii. Ningependa kuona kila mtu akipata fursa ya kujifunza, kuendeleza vipaji vyake na kushiriki kikamilifu katika maisha ya jamii. Zaidi ningependa kuona miundo mbinu bora kama barabara, maji safi, umeme na vituo vya afya vinavyopatikana kwa urahisi kwa kila mtu. Hii inasaidia kurahisisha maisha kila siku na kuongeza tija kwa wanainchi wote. Ningependa pia kuona misingi dhibiti wa usawa na heshima katika jamii. Ambapo, kabila dini jinsia au hali ya kifedha haitumiki kama sababu ya kutotofautiana. Kila mtu anapaswa kuhisi kuwa ana thamani na nafasi katika jamii.

Ndiyo, ninaamini kusaidia jamii ni jukumu muimu kwa kila mtu, na kuna njia nyingi ambazo naweza kusaidia jamii yangu. Kwanza, ninasaidia kwa kutoa marifa na elimu, hasa kwa kushiriki, tarifa sahihi, kutoa ushauri, na kusaidia watu kuelewa maswala muimu kama afya, elimu, teknolojia na maendelo ya kijamii. Elimu usaidia watu kufanya maamuzi bora na kuboresha maisha yao. Pili, ninasaidia jami kwa kushirikiana na wengine katika shuguli za kijami kama usafi wa mazingira, upandaji wa miti, au michango kwa watu wanawohitaji msaada kushiriki shuguli hii, wimarisha mshikamano na mmoja wa jami nufanya kila mtu ajisikia kuwa sehemu ya solution. Pia, ninasaidia kwa kuhamasisha madili mema kwa heshima, waminifu na kusaidiana.

Kuhusu tathmini za kazi, ninajihisi kuwa na fursa nzuri ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Tathmini hutoa maoni, ya wazi juu ya nguvu zangu, maeneo ninayohitaji kuboresha, na jinsi ninavyoweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Badala ya kuiona kama changamoto au shinikizo, ninajaribu kuiona kama njia ya kujenga ujuzi na uwezo wangu kazini. Mara nyingi kabla ya tathmini nahisi msisimiko kidogo na hofu ya kupungua kwa kiwango cha kazi. Lakini pia hii hufanya nijie. Nijiandae vizuri, nifikirie hatua zangu na nipange mikakati ya kuboresha kazi yangu. Baada ya tathmini, pale ninapopata maoni nahisi kuridhika motisha na ari ya kufanya vizuri zaidi. Zaidi ya hapo, tathmini hufundisha nidhamu uwajibikaji na utayari wa kupokea maoni. Kwa kupitia tathmini, mtu anajifunza kukubali changamoto, kukabiliana changamoto, kujitambua na kutumia maoni hayo kuboresha kazi yake ya baadaye.